Haaa, ningependa kuwa na uwezo tofauti tofauti ya, kwa sababu nadhani kila mtu, sio mimi, kila mtu anatamani kuwa na uwezo ambao ni tunasema ni nini, uwezo ambao ni tunasema kwamba ni wakitofauti, au uwezo fani ambao mtu fani hana, iyo ni ndoto ambayo ni ndoto ya kila mtu anatamani kuwa na uwezo fani hivi ambao mtu mwingine labda pengine hana, au pengine anao, so na mimi ni hivo hivo, ninatamani kuwa na mauwezo, mauwezo mengi, uwezo tofauti tofauti nikiamini kuwa namna moja au namna nyingine kupitia uwezo. Kuna vitu ambavo ninaweza nikavi nikavizalisha pia katika jamii, kupitia uwezo. Kwa hiyo, mimi binafsi, ninatamani kuwa na uwezo, uwezo tuli bado huwa ni uwezo ambao ni uwezo chache.

Mara nyingi asubuhi ni nakunywa chai na maandazi hiyo ni mara nyingi asubuhi napendelea sana chai ya moto na maandazi kwa sababu mimi chai kwa sababu gani chai? Chai itachoma utumbo, utumbo utakaa sawa na mambo mingine yataenda sawa yataenda bulbul.